Napenda sana mikutano ya kikazi, yenye lengo, mikutano ya kupanga miradi au mikutano ya kijamii kwa sababu husaidia kushirikiana na uwazi, kupanga majukumu vizuri na kupata maoni ya kila mshiriki. Pia mikutano hii uniwezesha kujifunza kutoka kwa wengine, kutoa michango yangu na kuhakikisha malengo yanatimizwa kwa husahihi na kwa wakati.